Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu, nina uwezo wa kufikiria na kutengeneza mawazo mapya yenye thamani halisi. Nauliza maswali mengi, siridhishwi na ndivyo ilivyo, bali nataka jibu. Nafikiria nje ya mazoea, siogopi njia tofauti na kujaribu mbinu mpya za kutatua shida. Naona fursa ndani ya tatizo, wengine huona shida, mimi huona suluhisho. Najaribu na kukosea bali nitajaribu tena hadi nifaulu. Naelewa makosa ni sehemu ya kujifunza. Na uhuru wa mawazo sifungwi na hofu ya maoni ya watu. Nitaunganisha vitu visivyohusiana hapa ndipo mawazo mapya hutokea. Nina uthubutu nachukua hatua si kufikiria tu.

Naam, napenda kucheza na kutazama michezo, kwa sababu ya burudani na msisimko. Michezo huniletea furaha, usidhani na hisia ya kali za kushinda au kushindwa. Napenda kucheza michezo ili kupunguza msongo wa mawazo, huonda mawazo ya kazi na shule na matatizo ya maisha. Napenda kucheza kwa ajili ya afya ya mwili na akili. Kuicheza huimarisha mwili, kuitazama huleta utulivu wa kiakili, ushirikiano wakijamii. Napenda kupatana na wenzangu, kuunganisha watu na kufurahia pamoja na marafiki. Pia hunisaidia kujifunza nidhamu na kazi ya timu. Michezo hunifundisha uvumilivu, uongozi na kufuata sheria. Hutambulisha fahari. Ninapo jihusisha na timu au mchezaji na kujisikia sehemu kubwa ya timu hiyo wakati ninapo shuhudia mchezo au kucheza. Kwa maoni yangu, mchezo sii kupoteza muda kwa udhibitiwa ni njia halali ya kupumzika na kujijenga mimi kivyangu.

Sherehe yangu ya kupendezwa ni sherehe inayo adhimisha mafanikio halisi. Sherehe inayo husisha marafiki, familia na furaha kwa mkutano huo. Sherehe kama mahafali au kusherehekea mradi uliofanikiwa sherehe inayo nipendeza ni sherehe ya kusherehekea mafanikio bali si ya kutumia hela vibaya. Sababu ni inadhamani ya kazi na jitihada si kelele tu. Ina mwelekeo wa mbele mafanikio yanayofuata. Huunganisha watu kwa sababu yenye maana. Si mazoea. Sherehe bora ni sherehe inayoheshimu juhudi, matokeo na bidii tulioiweka kama kikundi. Sima tumizi makubwa bila maana.

Napenda nguo zilizojumuisha urahisi, ubunifu binafsi, na uelewa wa mtindo wa zamani, na ulinganifu na maisha ya kisasa. Napenda hasua kuvaa streetwear, napenda tisheti kubwa, sneakers za brand maarufu. Napenda kuvaa nguo za plain colours, sweater na wide-legged trousers na sneakers za white ama black, mtindo safi na rahisi enye ubunifu. Napenda kuva nguo za bei, rahisi thrifted clothes. Napendelea nguo za second hand au zinazo changia mazingira. Napenda nguo zenye mtindo ulio tengenezwa kuni sustain mimi mwenyewe nguo zilizo pambwa na mashimo au painting.

Mara nyingi asubuhi napenda kula chakula cha kiafrika asili. Mandazi au chapati na chai hua chaguo langu la kwanza au ugali mdogo na sukumawiki. Pia naongeza chakula chenye proteini, mayai yaliyopikwa au kuoka. Mara mingi lazima kuwe na matunda. Lazima kiwe chakula cha afya napenda kula chakula rahisi kupika na kutayarisha. Kwa sababu ya haraka ya kuelekea kazini. Naam, hizo ndizo chakula napenda kula asubuhi.